Napenda zaidi msimu wa baridi kiasi, hiyo inakuwa na hali ya utulivu. Si joto kali wala baridi kali. Ni rahisi kufanya kazi, kufikiria vizuri na hata kupumzika, hii inaweza kusaidia katika kupumzisha akili ili uweze kufikiria vyema.

Mara nyingi nacheza na marafiki au wale ninaofanya kazi nao. Kwa mfano mcheza ambao tunaezacheza nao ni watu wanaopenda mcheza wa maswali na wanaojifunza na lugha tofauti. Wanacheza mcheza wa maneno, mantiki na pia hesabu wapenzi wa mcheza ya ubao au mcheza ya mawazo pia.

Kili nacho kipenda katika sherika langu ni lengo la kusaidia watu. Teknoloji inatumika kusadia kujifunza, kufanya kazi kwa ufanisi na kutatua matatizo wa maisha ya kila siku. Pia kuna kipa umbele kwa madili wa wajibikaji. Kuna jitihada za kuhakikisha teknolojia inatumika kwa njia salama ya haki na yenye manufaa kwa jamii. Kuheshimu watu na tamaduni tofauti. Kazi inalenga watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa lugha na mahitaji tofauti.

Ninahifadhi pesa kwa utaratibu na kwa uangalifu. Njia ninayoitumia ni kueka bajeti ya kila mwezi. Kujua ni pesa ngapi zinatakiwa chukua chakula, usafiri, burudani na akiba. Kuweka akiba kila mwezi, kuweka fedha, banking na pia digital wallets. Kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Kwekeza kidogo kidogo. Kama uwelekezaji mdogo wa muda mrefu, kama hisia au bonds ili pesa ikue. Njia inanisaidia kuepuka msongo wa kifedha na kuwa na hifadhi ya dharura.

Natumia usafiri wa uma kama matatu ama pia basi hasa kwa safari za kila siku, kazini au pia shuleni. Wakati mwingine kwa mbadi mfupi kutembea kwa mguu na pikipiki ni rahisi na haraka zaidi hasaa wakati wa foleni.